Nacheza mara nyingi na ndugu na dada zangu wadogo ambao tumezaliwa nao, tumelelewa nao. Marafiki zangu ambao wanapenda kucheza mpira na michezo ya simu kama vile eFootball na PUBG na pia nacheza na ninaoishi nao pamoja.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni watoto wangu ambao wapo nyumbani na mama yangu. Pia bibi yangu anayenipenda na pia kazi yangu hunipa motisha ya kuifanya kila siku na pia wakubwa wangu walio niajiri hunipa motisha kazini.

Ndiyo, mimi hugawanya taka kwa sababu nimefunzwa sana pale kwenye shule kuwa taka si zote huwa na maisha ya kufanana, kuna taka za kuchomwa, kuna taka za kurudiwa, kuna takataka ambazo hazifai ziekwe pahali ambapo watu wanaeza kuwa, mimi hugawanya taka zangu.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki siku ya Jumapili pekee yake sababu mimi ni mkristo lakini ni na marafiki ambao ni wa islamu wakiwa na na zao mimi huwa na wafuata pia mimi huwa fuata. Kwa hivyo.

Mara mingi mimi hupigia wazazi wangu simu ama najieka kwenye mchezo wa ifootball ambao upo kwenye simu yangu ndiyo so mimi mara mingi mimi hufanya hivyo na pia mimi huomba kabla nilale sababu mimi pia ni mkristo kwa hivyo.

Mji wa kuzaliwa ni vihiga. Vitu vinavyonivutia na huko ni ni vile wanavyoishi. Mambo mazuri ya utotoni nayokumbuka ni vile tulikuwa twapewa chakula kila. Saa. Mji wangu ni maalum kwa sababu una watu wengi sana katika Kenya. Na nitarudi kwenye mjio huo napofika mwaka ujao.

Mara mingi mimi hukaa hadi muda wa saa tano ama saa sita usiku. Ndiposa nilale. Kwa sababu mimi huwa nafanya kazi kadha wa kadha naeza kuwa namalizia mambo ya shule, naeza kuwa ninapika chajio, naeza kuwa ninaosha vyombo ama nguo zangu

Wakati mvua ipo mimi hulala na mimi sipendi mvua na sidhani kuna siku ambayo mvua imewahi nyesha nikafurahia na nipo nilikuwa ni kwenye chuo kikuu na mvua imewahi nifanya sikuenda kazini na mimi hufurahia nikisikia sauti ya mvua.

Ndiyo mimi hutumia video kwa mawasiliano kadha wa kadha, katika hata kupigia watu simu, kwenye whatsapp pia, hata nikiwaonyesha watu ambavyo vitu nimekuwa nikifanya, ama vitu ambavyo maswala ambayo yamekuwa yakiibuka, maswala ambayo yamekuwa yakitendeka, ama maswala yamekuwa yakijiri.

Mafanikio kama vile kuweza kuwa kuajiriwa sana kuajiriwa nikiwa bado kijana mdogo katika ofisi ambayo watu wengi walikuwa wameniambia sita singeweza kupata nafasi za ajira pale lakini nikaweza kupata nafasi ya ajira hiyo hiyo ni mafanikio ya binafsi ninayoyadhamini.

Chakula ninachopenda, kula ni mchele kwa pojo. Mchele kwa pojo ndicho chakula ambacho mimi hufurahia sana, na ndicho chakula ambacho mimi hupenda kukila ikieza kufika ni masaa ya kupata chajio, ama ni ikifika ni kula masaa ya jioni.

Nikitaka kujivinjari ama nikitaka kujipa starehe zangu. Mimi huenda na kucheza mpira ama huenda kutembea sababu kuna mbuga ya wanyama ilio karibu hapa na mimi na inakaa vizuri. Pia mimi hupenda kupika sana. Ninapojistarehesha vile kwa kuwa napenda chakula.

Mimi hutumia teknolojia ya sauti, ninapotumia mtandao wa Google, ninapo sema hey Google na Google ya skiza na kuweza kufanya ninayoagiza Google ikaeze kufanya kwa sababu teknolojia inafaa itumike kwa wote na kufanya maisha yawe rahisi.

Naeza mshauri akaeze kujituma na akaeze kujipa kuwasikiza wakubwa wake sababu kuanza kazi ya maanisha lazima uwe na uwe na ile subira sababu vitu huwa havifanyiki vyote kwa ghafla vitu hufanyika pole pole.

Ndiyo mimi ni mpigakura na hata nilimewai piga kura kwenye nchi yetu ya Kenya. Mnamo mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili na ni jambo ambalo lafaa kuzingatiwa na watu wengi kulifanya ili ndio wakaeze kuchagua viongozi wanaofaa na wenye wakaeze kupata nyadhfa zinazohitajika.

Mimi hufuatilia sana televisheni ya Citizen TV kwa sababu ni televisheni ambayo imekuwa Kenya wakati mwingi na inahistoria kubwa kwa wengi wa wakenya sababu vipindi vyao vimekweza kukuzisha watu wengi na bila shaka ndicho ki ndio mfereji nao.

Ninapofika kazini mimi huanza na kazi yangu ambayo nakuanga nimeitenga kwa mara mingi nakuanga nimeitenga kwa siku iliyopita kama kama kazi ya jana kazi ya leo niliipanga jana so mimi huu piga hivo kazi rahisi.

Kumbukumbu ninazo nzuri kutoka utotoni ni kumbukumbu za nyanya yangu ambaye alikuwa anapenda kutupa switi na kutupa vitu kadhaa kama chapati vile vyakula vitamu vitamu vile hiyo ndio kumbukumbu ambayo huwa nimetunza sana.

Ndio napenda kucheza ngoma sababu ngoma ngoma hutumika sana kueleza hisia zilizo moyoni na kwa mara mingi huwa ni hisia za furaha na nikiwa na furaha ama nikiwa kwenye mood ya furaha mimi hucheza ngoma na naicheza kwa wingi sana.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili karibu mara nne kwa siku na ninafanya mazoezi ya mwili masiku tano kwa wiki na siku mbili zikiweza ni kuwa ni siku za kupumzika na siku hizo hukuwa ni Jumamosi na vile vile Jumapili kwa mara mingi sana mimi hupumzika siku hizo.

Ndiyo naweza kuishi bila teknolojia kwa sababu mimi nilizaliwa wakati ambapo hawakuwa na teknolojia na tulikuwa tunaweza kukaa vyema na hata nimewahi kosa vyombo vya teknolojia kadhaa na nikaweza ishi vyema tu. Mambo yangu yote si ati yameweza kushikika na mambo ya teknolojia la hasha. Naweza.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni mtu ambaye anaweza kuwasikiza watu na ni mtu ambaye anaweka maswala ama vitu ambavyo watu wanataka katika moyo wake wa kwanza. Yaani vitu ambavyo watu wanataka kufanyiwa yeye huwa anafanyia watu hivo inaonyesha kuwa huyu ni kiongozi mzuri.

Kitabu ninachokipenda ni kitabu cha Tom Sawyer ambacho ni kitabu cha hadithi nilimpenda sana Tom sawyer kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye anapenda ni mjanja sana na ujanja wake ulinifurahisha. Aliyenishauri nisome kitabu hicho ni mamangu na ndio ningependa kusoma kitabu cha mwandishi huyo pia.

Ujuzi wa kusomea teknolojia aina ya GIS huo ndiyo ujuzi ninaeza tamani kukamilisha na kuuimarisha ni kaeze kuwa mzuri katika eneo hilo sababu huo ni ujuzi ambao umeajiri vijana wengi na ni ujuzi ambao unahitaji kuimarika.